Napendelea viatu vya michezo ni vizuri kwa kutembelea ni vyepesi na vinafaa karibu na shughuli nyingi za kila siku. Na pia viatu vya michezo vina faraja ulinzi mzuri wa miguu na urahisi wa kuvaa ndio maana navipendelea asanti.

Napenda kununua vitabu na viatu vya michezo zaidi kwa vitabu kinachovutia ni kupata maarifa mapya na hadithi mzuri kwa viatu ya vya michezo ni faraja na mtindo. Sababu ni vitabu husaidia kujifunza mambo mapya kupanuka fikira na kupumzika akili. Viatu vya michezo hunipa faraja hudumu kwa muda mrefu asante.

Ninakipa wa cha kusaidia watu kwa maharifa na mawazo. Pia naweza kuweleza mambo kwa uraizi. Kusaidia kutatua matatizo. Kushiriki mawazo pa mapia na ubunifu. Hili tundekeze kijamii. Santeni.

Napenda sana kula sehemu tulivu yenye mazingira mazuri. Simu hizi unaezapata chakula chao ni safi na kitamu. Kutoa utulivu na pia faraja. Hufanya mtu afurahie chakula zaidi ili aweze kurudi na kurudi tena na tena. Asanti.

Kupanga wiki yangu ya kazi kwa ufahamu na mpangilio dhabiti natumia haya kuelekeza. Kwanza kuweka malengo makuu. Najua ni nini lazima nifanikishe kila siku. Pili kugawa kazi kwa kipaumbele. Kazi muhimu kwanza zile zinazo na haraka baadaye. Tatu kuunda ratiba ya kila siku naweza. Naweza eka muda wa mapumziko na kazi za muda mrefu. Nne kutumia zana za kupanga kama kalenda. Tano kukagua mwisho mwishoni mwa wiki. Kuona ni nini nimefanya vizuri nani nini kinahitajika kurekebishwa. Hiyo hunisaidia kubaki na utulivu na kuzalisha matokeo bora asanti.

Ni mewai jaribu pizza na baga ni vyakula vyakigeni vina vipendeza sana kusababu tukiangalia katika pizza inalatha tofauti kulingana na toppings zake na tukiangalia baga hii ni raisi kula na inashibisha na pia ukiangalia kuna ziti zingine tamu tamu zaidi kulikuwa adi pizza na baga.

Ndiyo nimewai kufanya yoga. Na ukiangalia sababu ya kufanya yoga hunituliza akili. Na pia kunipunguzia msongo wa mawazo na kuniongeza mnyambufu wa mwili. Hii ni mazoezi mazuri kwa afya na akili pia. Kwa sababu kwa wale ambao hawajajaribu ningetamani sana wajaribu. Santi.

Mara nyingi asubuhi nakula chai na mkate. Wakati mwingine naongeza mayai au matunda kulingana na muda na njaa. Ni kifungua kinywa, ni raisi na kinachonipa nguvu ya kuanza siku yangu na niendelee vizuri.

Ndiyo nimewai kushiriki mashindano kwa mfano mashindano ya amarifu na ubunifu ambapo niliitaji kufikiria haraka na kushirikiana na wengine hii ili nsaidia kujiaminia zaidi kujifunza kushindana na kuhafia na kuwa kiakili.

Ndiyo napenda kula brocoli. Hii zinatafunwa rahisi ni vyepesi na vya kufurahisha hasaa ukiwa unaangalia filamu au unapumzika katika nyumba au ukiwa mahali na marafiki ndiyo aSanti.

Napenda mchezaji wa mpira ambaye anaitwa Cristiano Ronaldo. Kwa sababu anaufungi mkubwa na kasi. Ana ushikivu wa hali ya juu katika timu yake. Pia ana motisha na nidhamu pekee ndiyo maana unapata watu wanabuni kile ambacho anatengeneza kwa njia.

Napenda sana kula brocoli na karoti kwa sababu zina urutubisho vyingi kama vitamini na nyonyonyuzi. Nizuri kwa afya ya mwili zinaweza kupikwa kwa njia tofauti. Hivyo zinaladha mzuri kila mara. Santi.

Mimi napenda wanyama wa kipenzi kama mbwa na paka. Ukiangalia wanakuwa rafiki wa karibu na watiifu. Huleta furaha na upendo usio na masharti. Ni wakubwa wa kuondoa msongo wa mawazo ukiangalia katika mbwa inasaidia katika kulinda boma ndiyo.

Napenda kucheza mpira mguu, ni mchezo nao changanya burudani, mazoezi na ushirikiano wa timu. Na hunipa nafasi ya kukimbia, kushirikiana na wengine, na kusahau stress kidogo. Pia mara nyingi, napenda draft kwa kufikirisha akili, karata, hasa nikiwa na marafiki. Michezo ya simu kwa muda mfupi wa kupumzika, napenda michezo inayo kusanya watu pamoja na kuleta furaha.

Napendelea kitanda kizuri, si kigumu sana. Kitanda kizuri kina nipa utulivu wa usingizi na kunisaidia mwili kupumzika vizuri. Sio kigumu mno kwa sababu kinaweza kusababisha maumivu kwa mgongo au kutokuwa na raha. Lakini pia si laini mno, lazima kiwe na msaada wa mgongo na shingo. Napendelea kitanda kinachaongeza comfort lakini pia kinachunga mwili mzuri.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kufanya mambo yanayoniwezesha kupumzika na kurudisha nguvu. Kama vile kunyua chai, kula chakula kidogo, kutembea kidogo, kusoma ama kusikiliza mziki, kuzungumza na mwenzagu kwa uraisi. Kwa kifupi, napenda mapumziko ya mchana ni nafasi ya kupumzika, kurudisha nguvu na kurudi kazini ukiwa na moyo mzuri.

Ninahifadhi data yangu mahali salama na panapoipatika kirahisi. Kwenye kompyuta kuna kwa faili ninazotumia mara kwa mara. Kwenye cloud kuna kama google backup za kufanyia data popote. External hard drives kwa nakala ya ziada ya kufaili muhimu. Kwa mpangilio mzuri wa mafolder. Kwa kifupi napenda kuwa na nakala zaidi ya moja ili kuepuka kupoteza taarifa muhimu.

Ningependa kuwa na uwezo wa usimamizi wa muda na uongozi watimu pamoja na uwezo wa kushugulikia tatizo kwa ubinifu. Hii itaniwezesha kuongeza tija na kutowa matokea bora kazini. Na ningependa kuwa na ile uwezo wa kujifunza haraka na kututuwa matatizo kuhusu.

Lengo langu ni kuwa mtaalamu wa kiwango cha juu katika taaluma yangu. Nikichangia maendeleo ya shirika na kusaidia timu kufanikisha malengo kwa ufanisi. Na nikichukua majukumu ya uongozi na kusaidia timu yangu kufanikisha hizo malengo kwa ufanisi itachangia maendeleo ya kishirika.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kujufunza na kukuza ujuzi wangu. Kuchangia kwa ufanisi katika timu na shirika. Na hatimaye kuchukua majukumu ya uongozi ili kusaidia kufanikisha malengo makubwa ya shirika. Na.

Ndio napenda kucheza ubao inanivutia kwa sababu inachanganya mkakati kufikiri kwa haraka na burudani ya kushiriki na wengine. Mchezo kama chess, scrabble, ludo au pia monopoli. Ni mzuri sana kwa kuwa fikra na pia kufurahia muda wa pamoja.

Wakati wa msongo wa kazi hufanya mambo kadha ili kupunguza mawazo na kurofusha utulivu. Kwanza kuchukua mapumziko mafupi hata dakika tano ama kumi za kusimama pili kupanga upya kazi tatu kupumuaa kwa utaratibu kuvuta pumzi pole pole na kuachia taratibu nne kusikiliza wa mziki utulivu tano pia kukunywa maji.

Ndiyo, napenda kufanya kazi ya nyumbani. Inanipu tulivu, muda kupanga kazi kwa ufanisi na kupunguza usumbufu wa safari. Pia, unasaidia kuweka usawa kati ya kazi na maisha binanfi. Hasa kama mazingira ya nyumbani ni tulivu na kuna ratiba mzuri.

Napenda zaidi juisi ya matunda baridi hasa juisi ya machungwa na embe ni tamu kwa kiasi huburudisha na pia ni mzuri kiafya wakati wa jua kali hunifanya nijiskie nafuu haraka pia inatuliza mwili asante.

Ninapo kuwa kuanza kazi kufanya mambo haya kwa utaratibu. Ya kwanza nikupanga ratiba. Ya pili nikugawa barua pepe na ujumbe muhimu tatu ni kuchukua pumziko fupi ya nne ni kuandaa vifaa na rasilimali na tano kuangalia malengo ya siku. Hiyo inasaidia kuanza kazi kwa ufanisi na mtazamo mzuri.

Muda wangu wa bure hupita kwa njia zinazowezesha kupumzika na kujifunza, kwanza ni kusoma vitabu. Pili ni kuchunguza teknolojia mpya. Tatu ni kutembea au kufanya mazoezi madogo. Ya nne ni kusikiliza mziki. Tano ni kuchangia kwenye mazungumzo mazuri.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema asabui hunipa utulivu umakini mzuri na nafasi ya kupanga siku kabla ya ushugulo nyingi kuanza na ni wakati mzuri wa kufanya kazi zinazo itajika kufikiri kwa kina ndiposa niende kaziini.

Najilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kufuata kanuni umuhimu za usalama ya kidigitali. Kwanza ni kutumia nyuhila imara na tofauti. Bili ni kuwasha udibitisho wa hatua mbili. Tatu ni kuwepuka kuobofiya viongo au kufungua faili zinazoaminika. Nne ni kusasisha mara kwa mara programu na mifumo.

Kumbukumbu ya kutisha ninayokumbuka ni ile nilipokuwa katika giza kabisa bila mwanga katika nyumba isiyo ya kawaida na kusikia kelele zisizoeleweka. Ilikuwa tisho kidogo lakini pia ilikuwa funzo nilijifunza kuwa kila wakati ni vizuri kuwa na mwanga au njia ya kuwasiliana ili unaposhindwa kuona au kuwa pekee yako.

Mimi napendelea habari za mtandaoni. Sababu ni ya mtandaoni ni haraka na za sasa. Pili ni raisi kupata tofauti ya vianzo. Tatu inamundo raisi ya kusoma na pia ni raisi kushirikiana na wengine. Wasiokuwa na karibu na wewe.

Mimi naenda mahali pa ibada mara kadhaa kwa wiki. Ni muhimu kwangu kuwa sehemu ambapo ninaweza kutuliza akili, kutafakari na kuungana na imani yangu. Pia hunisaidia kujenga jamii na kushirikiana na watu wengine wenye maadili yanayofanana.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa upungufu wa makini. Kwanza kusikiliza kwa makini kuto utafautisha kati ya maoni wazuri na hali ya nae wa jinga. Kuhuliza maswali ya ufafanuzi. Kuchambua na kutenda. Kushukuru. Hii inaonyesha eshima kwa mtu alietoa maoni. Kwa kila maoni ni fursa ya kujifunza.